Nimewahi kusafiri kwa ndege mara chache uzoefu huo ulinipa msisimiko na furaha hasa ni napo ona mandhari kutoka juu angani. Ingawa kuna wasiwasi kidogo mwanzoni husisimuka ninapofika mahali mapya kujifunza tamaduni tofauti na kukutana na watu wapya. Mee.